Napenda mfumo wa Android sababu kubwa ni urahisi wa kubadilisha kulingana na mahitaji yangu. Uhuru wa kukusanisha programu mbalimbali na upatikanaji wa simu nyingi kwa bei tofauti Pia Android uruhusu mtumiaji kuthibiti simu kwa kina zaidi. Jambo linalofaa sana kwa watu wanaopenda kubadilisha mipangilio au kutumia simu kwa kazi na burudani kwa pamoja.

Kipindi cha televisioni ninachokipenda ni vipindi vya tamdhiria hasa vile vya vinavyoonyesha maisha alisi, changamoto za kijamii na maendeleo ya wausika. Napenda pia vipindi vya uwalisi na makala. Kwa sababu hunipa maarifa mapya na kunifanya nifikiria kwa kina. Sababu ninayopenda vipindi hivi ni kuwa vinabadilisha lakini pia vinafunza. Vinanisaidia kuelewa mtazamo tofauti ya maisha. Tamaduni na namna watu wanavyo kabiliana na matatizo. Ninapo vitazama nahisi burudani utulivu na wakati mwingine msisimuko. Hasa pale hadithi inapokuwa ya kuvutia au yenye ujumbe mzito.

Ndiyo, naipenda asali sana. Napenda kwa sababu ni tamani, tamu asali, tamu asili na yenye manufaa kiafya. Inaweza kuongezwa kwenye chai, yawekwa kwenye toasty, au kuliwa moja kwa moja. Pia, naipenda asali kwa sababu ni chanzo cha nishati, haraka na inaweza kusaidia wakati wa baridi au kikohozi kidogo. Kwa jumla inanipa furaha kidogo na ladha tamu na nisehemu ya vyakula, vyangu ninavyovipenda.